Kinywaji cha baridi ninachokipenda, ninapendelea sana kunywa maji. Lakini muda mwingine ninapendelea kunywa maziwa ambayo ni fresh ya baridi. Kwa ajili ya kuongeza na kukuza na kulinda afya ya mwili pamoja na ya akili. Muda mwingine ninapendelea kunywa soda, lakini ni mara moja moja sana.

Mafanikio ya binafsi ni nayo ya thamini sana kazini kwangu ni mafanikio ambayo yameniwezesha kuweza kumudu kuishi na familia yangu vizuri na kuwafanya watoto waweze kuishi maisha mazuri. Lakini pia mafanikio mengine ni yale ambayo yamenifanya niweze kujuana na watu wengi niweze kujifunza lugha tofauti tofauti hasa hasa lugha za kimataifa.

Kuhusu mchezo wangu ninaoupenda katika olimpiki. Ninapenda sana mchezo wa kuogelea. Mchezo wakuogelea ni mzuri sana. Ninapenda vile watu wanavyoogelea, lakini pia ninapenda watu wanavyoupenda mchezo wa kuogelea. Mimi pia ninapenda mchezo wa kuogelea kwa sababu ninajua kuogelea vizuri.

Chakula cha jadi ambacho ninakipenda ni chakula kinachoitwa mihogo ama viazi ama maboga. Ni chakula kitamu sana. Ni chakula ambacho ukikitumia kinaleta nguvu ya mwili na nguvu ya akili. Unakua una uwezo mkubwa wa akili.